Napendelea upepo wa asili kushinda AC kwa sababu inanipa hewa safi, inanipa hali ya kawaida zaidi. Upepo hunifanya nijisikie huru na umtulivu. Hiyo ya AC ni nzuri wakati wajoto kali kwani hunipunguzia joto na kuongeza faraja ndani ya nyumba. Lakini unapata hiyo ya AC pia ni raisi ikupe homa wakati ambapo heo upepo unakuja kwa kasi na kwa wingi.

Muziki ninao upenda ni ule unaoniburudisha na kunifikishia ujumbe mzuri na ujumbe uwe wakimaadili. Napenda mziki mwenye mdundo, laini au ya kuhamasisha ambayo pia inayoweza kunifanya nicheze. Unaonisaidia pia kupunguza msongo wa mawazo, kuniongeza motisha na kunifanya nijisikie nikokaribu na hisia, kumbu kumbu na uzoefu wa maisha.

Natumia kompyuta zaidi kwa masomo na kazi. Mimi nina PDF nyingi ambazo mimi husoma na pia kazi zangu sana sana za uchoraji ama uhandisi zinahitaji kompyuta. Hunisaidia pia katika kufanya utafiti kuandika ripoti za kazi kuwasiliana mitandaoni na kujifunza ujuzi mpya. Pia mimi huitumia kwa burudani kidogo kama kusikiliza mziki kutazama video pale YouTube na pia kupanga shughuli zangu kila siku.

Ndio ni napenda hadithi za ajabu kwa sababu huni chochea kufikiria na kuwa mbunifu. Hunipeleka pia katika dunia tofauti na kunifundisha mafunzo ya maisha kwa njia kuvutia. Hunipa sana burudani na yo changanya mshangao, hekima na mawazo mapya. Napenda sana hadithi za ajabu.

Ndiyo, nishawahi kuona bahari. Bahari ambayo nimeiona ni Indian Ocean ama bara hindi. Niliweza kuona bahari hii wakati nilivuka na ferry kutoka Mombasa, mpaka lamu. Nilihisi vizuri sana. Nimewahi pia kuongelea katika bahari. Nimewahi pia kuenda kuangalia samaki walio baharini kupitia boti zenye zinatumia mota.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni viazi vitamu. Napenda sana viazi vitamu kwa vile naweza kutia pilipili. Naweza pia kuongeza ukwaju. Pia ni kiila kwa juisi ya ukwaju pia mimi husikia vizuri zaidi. Ni chakula bora, ni chakula kinachonipa nguvu. Na ni chakula pia kinapendwa na wengi. Na hakuna ambaye huzikataa kwa urahisi. Mara ya kwanza nilipoila nilifurahi sana na niliagiza tena mpaka nikashiba.

Ninapo angalia dirishani mwangu, mandhari, hunipa nafuu, hunisaidia sana, hunipa fahari, hunipa faraja. Nikiangalia dirishani mwangu, naweza kuona miti, naweza kuona mlima kenya, naweza kuona watu, naweza kuona pia mijengo mbali mbali, pia naweza kuona maduka na vibanda tofauti tofauti.

Harufu ni nayoipenda ni ile ya mvua inaponyesha mara ya kwanza na harufu ya kahawa hunipa hisia ya utulivu na furaha. Pia hunikumbusha mwanzo mpya, hunipa umakini na pia wakati mzuri wa kupumzika na kufikiria kwa kina kuhusu mambo ambayo yanakujiri mambo mazuri haswa.

Mandhari mazuri hunivutia kwa utulivu wake na uzuri wa asili yake kama milima, mito, ya kijani na anga safi, huleta amani sana moyoni, pia mito ambayo ni safi pia unaweza kuogelea ndani, pia milima unaweza kupanda pamoja na marafiki zako kwani kufanya vitu kama hivi pamoja huleta upendano. Mandhari kama haya husaidia pia kupunguza msongo wa mawazo kuhamasisha fikra chanya na pia kufanya mtu ajisikie karibu zaidi na maumbile.

Wakati ninaofanya kazi nzuri sana zaidi ni wakati wa asubui pale ambako hakuna mtu mwingine ameamka ni mimi tu. Hakidi huwa tulivu, nguvu pia zangu huwa juu na pia usumbufu ni mdogo. Usumbufu wa wale ambao wanaamka, wanawasha TV na maapo nasoma ama kuna kelele nyingi. Asubui unisaidia kujipanga vizuri na kufanya maamuzi sahihi na pia naweza kukamilisha kazi muhimu kwa umakini na ufanisi na pia kwa haraka.

Hili niweze kujilinda kutokana na vitisho vya mtandao mimi hutumia nyuila imara ni hizi nyuila pia huwa za kipeke Pia nawasha uthibitishaji wa hatuwa mbili Hii ni two factor Inasasisha programu mara kwa mara kuepuka viungwa barua pepe za kutiliwa shaka Pia natumia programu za kukinga virusi kuifathi tarifa malum na pia nalinda faraga zangu kwenye mtandawe ya kijami.

Aina ya keki ninayo ipenda ni keki ya chokoleti, hii ni keki ambayo inaladha tamu na pia ni keki laini, hii pia ni keki ambayo inaendana na kinywaji changu bora ambacho ni kahawa, ni kichanganya hivi viwili mimi huhisi vizuri sana, keki na kahawa hunipa furaha tele, harufu yake pia hunifurahisha na kunifanya nijisikie vizuri, pia hunipendezea wakati wastarehe na mapumziko ikinipa furaha na kumbukumbu nzuri.

Mfanyakazi ambaye naona ni fahari sana na ni mfanyakazi mfanya biashara mbora zaidi ni Elon Musk. Ameweza kufanya mambo menge siyo kutengeneza kampuni tofauti tofauti si magari ya stima, si interneti ambayo inatumia satellite Si haja pia mambo na solar, si pia kuenda kwenye anga kupitia ndege tofauti. Ameweza kufanya mambo mengi na kampuni zake pia zimeweza kutengeneza siyo tu mamilioni bali ni mabilioni ya pesa.

Maendeleo ambayo ningependa kuyaona ni elimu bora, ni ajira kwa vijana, huduma za kiafya zinazopatikana kwa wote na pia usawa wa kijinsia. Pia maendeleo ya miundo mbinu, teknolojia na ulinzi wa mazingira yatasaidia pakubwa kwa jamii ili tueze kuishi kwa amani ustawi na maendeleo endelevu kwa vizazi vijavyo.

Shughuli zangu pale ambako kunaonyesha ama wakati wa mvua unapata mimi hutulia sana nyumbani Pia mimi huwa siende msikitini kusali mimi husali pia nyumbani Mimi pia huweza kutulia mara kwa mara na pia mimi hupika chakula chenye nguvu kwa wingi na pia mimi huwa na uji mara kwa mara ili niweze pia kupata joto ninapokaa humu nyumbani.

Zoea nzuri ya ambayo nimeweza kujenga ni kuwa na utaratibo wa kufanya mazoezi ya mwili mara nne kwa wiki. Hii imenisaidia kuweza kuboresha afya yangu, imenisaidia pia niweze kujitahidi katika kula lishe bora. Pia imenisaidia ili niweze pia kupata usingizi mzuri kwa vile mazoezi yana endana sana na kulala na kupumzika. Imenisaidia kuniongeza nguvu na stamina na kunidumisha nidhamu binafsi. Imenisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mtulivu na mwenye nguvu.

Sifa muhimu kwa kiongozi ni uaminifu, mawasiliano mazuri, uwezo wakupanga, uthabiti na kuheshimu wengine. Pia ni pamoja na uwezo wa kusikiliza kutoa maamuzi sahihi, kuamfano wakuigwa, kuwana hisia za huruma na kuhamasisha timu ili tuweze kufanikisha malengo kwa ushirikiano na nidhamu.

Ndiyo mimi napenda kuimba, napenda kuimba nyimbo za kutulia, nyimbo ambazo zina hamasisho, nyimbo za kimaadili, nyimbo ambazo pia naweza kuzicheza, nyimbo ambazo zinasikilizwa na wengi, napenda pia nyimbo ambazo zinaeza kumsifia mungu, nyimbo ambazo zina ujumbe maalumu, ambazo zinatuma, napenda pia nyimbo ambazo zinaendana na hali yetu ya kimaisha.

Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni pale ambapo kulikuwa na moto nyuma ya nyumba yetu tulipokuwa na moto kama hiyo wenzangu wote waliweza kutoroka na mimi sikuweza kutoroka kwa vile nilikuwa bado nahisi mzito kimwili nilikuwa tu ndo nimeamka nilipojaribu kukimbia nilianguka na hapo nilipoanguka nilihisi ni kama dunia yangu yote inaporomoka na niliogopa sana.

Mimi huwa siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka naeza kuenda hospitali mara mbili kwa mwaka Mimi hujiangalia sana afya yangu Mimi huchukua initiative ya kuweza kufanya mazoezi Mimi hujitahidi pia niweze kupata lishe bora Pia mimi hujitahidi sana ili niweze pia kunyoosha viungo vya mwili na pia hunisaidia, mimi pia hujisaidia kwa kunywa maji mengi na mara kwa mara.

Jambo muhimu sana katika dini na ni muhimu sana kwangu ni kueza kusaidiana Sio tu kusaidiana kwa majirani Pia si kusaidiana tu kwa uamini ni kusaidiana kwa kila ambaye anahusiana na sisi Wakati ambako unenda kununua kwa mtu unaonyesha jinsi unavyoweza kumsaidia na ni mtu ya yote Naona hii inaonyesha jinsi dini yako ilivyoenea kwako na jinsi dini yako inakuja kukusaidia.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kukubali mabadiliko, baada ya kukubali mabadiliko na kuwa na mtazamo chanya na elewa pia sababu zake na pia napanga hatua za kukabiliana nayo. Mimi hujitahidi kujifunza ujuzi mpya na mimi hujitahidi pia kushirikiana na wenzangu na kuboresha pia utendaji wangu ili mabadiliko ya faidi kazi na timu kwa ufanisi.

Ningependa kufikia nafasi ya uongozi na ushawishi mkubwa katika kazi yangu. Lengo langu ni kuwa mtalamu stadi, kushiriki katika miradi mikubwa, kuendeleza ujuzi wangu na pia kuathiri jamii kwa njia chanya, kupitia kazi bora, nidhamu na pia kwa ubunifu wa kipekee.

Ninasherekea mafanikio ya timu kwa kutoa shukrani kwa kila mshiriki kushiriki fura hapa kwa upamoja kupanga sherehe ndogo ambayo tunaweza kula pamoja Tunaweza kudansi pamoja tunaweza pia kuimba na kucheza michezo mbalimbali pamoja Pia natowa pongezi zangu kwa wazi na kutambua mchango wa kila mmoja.

Nguvu zangu hapo kazini ni kuweza kupewa mita na kuweza kumfungia mwenye hiyo mita. Nguvu zangu za kazi ni kupeleka tu mita na kuweza kumfungia mwenyewe na kuthibitisha na kuhakikisha ya kuwa huyo ndiyo mwenyewe na hapo mahali ndiko mahali ambako panajulikana ofisini na panastahili kufungwa mita hiyo.

Rangi ambayo naipenda sana kwa ukuta wa chumba ni rangi ya krimu, hii ni rangi ambayo inapendeza, inaleta utulivu pale chumbani na ni rangi ambayo pia inasaidia wili uweze kupumzisha akili, ni rangi ambayo haikupigii kelele, ni rangi ambayo imetulia na pia inasaidia pia katika kuweza kutulia hapo chumba.

Mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kutangamana na marafiki zangu sisi tunapotangamana, tunaweza kufanya mambo mingi uko pamoja Tunaweza kucheza, tunaweza kuimba, tunaweza kukata keki, tunaweza kula, kupika mambo huwa mengi sana nikisherehekea na wenzangu Pia tunaweza kuamua kuenda kufanya sherehe hiyo kwa hoteli maalumu.

Mchezo ambao napenda sana ni mchezo wakuinua chuma. Mi ufanya kama mchezo lakini sio mchezo tuu ni maisha yangu, ni lifestyle yangu na inaisaidia katika kuwa na afya bora, kujitahidi katika lishe, katika mapumziko na pia inanifanya niwe mtu bora zaidi.

Ndio ninapenda sana kujifunza historia kwa sababu historia ni njia ya kuweza kuelewa asili ya kijamii, asili yetu kibinafsi pia na asili ya familia yetu. Pia kuweza kukosoa makosa ya kizamani na pia kuweza kufanikiwa kwa watu. Historia hutupa maarifa ya kina, huchochea fikra zetu na pia hutusaidia kufanya maamuzi bora kwa kuzingatia uzoefu wa waliotutangulia.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanza biashara yangu na nilianza biashara hiyo. Biashara hiyo ilifanya vizuri kwa muda lakini ilifika wakati ambako sikuweza kuurudia kwa sababu sikuwa na wateja vizuri. Niliweza kufurahi sana na ilipoweza kuuza. Sijawahi kuhisi furaha kama siku hiyo. Niliagiziwa bidhaa na nikapeleka na nikalipwa na nikashukuru mungu sana. Sikufikiri itafikia hapo.

Njia ninayotumia kupumzika ni kufanya mazoezi ya mwili kama yoga ama calisthenics, kusikiliza mziki utulivu, kulala usingizi wa kutosha na kutumia muda peke yangu na familia yangu. Pia napenda kusoma vitabu na kutazama mandhari mazuri ili kuondoa msungo wa mawazo na kupata amani ya akili.

Kima niliyojifunza maishani ni kwamba uvumilivu nidhamu na kujitambua binafsi husaidia kushinda changamoto. Pia nimejifunza umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, kuthamini wengine na kushughulikia matatizo kwa akili tulivu. Kwani maamuzi makini huleta matokeo bora sana maishani.

Ninaongeza uzalisha jiwangu kwakupanga ratiba kwa kiwazi, kuweka kipaumbele kwa kazi muhimu na kuepuka kupoteza muda kwa imambo ya sio muhimu. Pia mimi hutumia zana na mbinu za kisasa, kujifunza ujuzi mpya, kufanya mapumziko madogo ilikuimarisha umakini na kushirikia na vizuri na wengine ilikufanikisha malengo kwa haraka na kwa ufanisi.

Ndiyo nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki, nilifurahia mandhari, nilifurahia midundo na shauku ya wasanii. Tamasha hilo lilinipa furaha, kuunganishana na watu wengine na pia nilijisikia ni sehemu weburudani kubwa, huku pia kulinifanya nipumzike na kuniondoa sana msongo wa mawazo.

Napenda kununua vyakula vya barabarani, hivi vyakula huwa vitamu sana na hupikwa pia vizuri sana ni vyakula ambavyo vina ladha na ni vyakula ambavyo bei ni huwa ni nafuu mara kwa mara ni vyakula pia vya aina nyingi kama kuku choma, chipsi ama viazi karai, pia naweza kununuwa smocha mambo ni mengi sambusa pia, sambusa ya viazi, kuna sambusa ya nyama.

Programu ambayo ni ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni programu ya whatsappu ama sana sana mitandao ya kijamii. Pia X hizi ni mitandao miwili ambayo mimi hutumia sana kwa siku. Mimi hutumia sana kwa sababu napenda sana kuwasiliana na watu. Pia ninakazi maina mbali mbali ambazo pia nahitaji kufanya na watu na pia zinanisaidia sana katika kufanya kazi yangu vizuri.

Kitabu ninacho kipenda zaidi ni kitabu cha wala binwala siku njema ni kitabu ambacho kinatufunza maadili ya maisha ni kitabu ambacho kinatupa motisha ya kuweza kuishi ili siku moja nasi tuwe na hiyo siku njema siku njema ni siku ambayo watu wanapendana ni siku ambayo hakuna anayechukia mwenzake ni siku bora zaidi, ni siku ambayo kila mtu anafuraha na ana mambo ya kueleza mwenzake.

La siwezi kuishi siku moja bila teknolojia kwa sababu mambo mengi tunafanya kupitia teknolojia kazi zetu zinategemea teknolojia aina mbali mbali tunapata kuiishi bila teknolojia japo kuwa tunaweza itakuwa ni ngumu Atuwezi kusema itakuwa ni kuishi kwa urahisi, itakuwa ni kuishi kwa ugumu na pia tutaweza kufanya mambo yetu kwa kawaida mauzoefu.

Nilipokuwa mdogo na kumbukumbu ambayo naweza kupata ni kuwa nilicheza sana, sikutumia wakati wangu utotoni vibaya, sikuwa na mambo mengi ya kunisonga mawazo, niluweza kucheza vizuri na marafiki zangu, niliweza kufanya mambo mengi pamoja na marafiki zangu, na nimeweza kutulia ukubwani kwa vile, sina mengi ambayo naweza kurejelea, ama naweza kurudia. Niliweza kutumia muda wangu vizuri na na mshukuru Mungu wangu kwa kunipa fursa kama hiyo.

Mimi hufanya kazi kwa ushirikiano na wengine na kutambua uwezo wa kila mmoja ninapoweza kutambua uwezo wa kila mmoja na mambo ambayo kila mmoja anaweza kufanya ni rahisi kuweza kushirikiana na wao na tunapo shirikiana na wao imi husana sana husikia mawazo ambayo wanaleta katika kazi na pia tunaweza kukubaliana njia bora zaidi ya kuweza kufanya kazi na pia tunaweza kumaliza kazi hiyo kwa haraka na pia tukiangalia kwa ufanisi pia.

Ndiyo napenda kuangalia nyota, ninapoangalia nyota naweza kujua njia ambayo nafaa kuenda, ninapoangalia nyota naweza kujua kama siku ijayo itanyesha, ninapoangalia nyota pia mimi uhisi nimetulia, mimi uhisi utulivu, maalum, mimi pia hupunguzi, hunipunguzia mawazo mengi sana, na pia niye furaha iliyo moyoni kuangalia tunyota bila kufikiria lolote.

Napendelea sana mahali pa kimya. Mimi huwa sipendi kelele kwa vile kukiwa na kelele. Siwezi kufanya mambo yangu vizuri na pia siwezi kufanya kazi nzuri wakati ambako kuna kelele. Pia wakati ambako kuna kimya naweza kujitenga na kufanya mambo yangu naweza pia kujiboresha kimaisha kwa muda ambao hakuna kelele.

Nimewahi kutembelea ziwa na mto, mandhari yake hunipa utulivu na furaha, nimewahi pia kuogelea kwenye maji ya mto ambayo ni baridi sana, kuona maji yakitiririka, upepo mwanana na mazingira ya asili hunisaidia kupumzika, kufikiria kwa kina na kufurahia uzuri wa maumbile.

Nina watia moyo wenzangu kwa kuwapongeza wanapofanya vizuri, kuwasikiliza kwa makini na kuwapa msaada wanapokutana na changamoto mbali mbali za pale kazini. Pia nawahimiza kushirikiana kuwa na mtazamo chanya na kuamini uwezo wao ili tufanikishe malengo yetu kwa pamoja.

Study muhimu kwa kazi ni mawasiliano bora, nidhamu, ushirikiano na usimamizi wa muda. Pia ni moja na utatuzi wa matatizo, kujifunza kwa haraka, ubunifu na uwezo wa kuendana na mabadiliko ili kuboresha utendaji na kufanikisha malengo ya kazi kufanisi ambao natakikana.

Chakula cha jadi ninacho kipenda ni ugali na kwa mboga za kienyeji kama sukuma ama kunde ama terere Chakula hiki hunipa nguvu hunikumbusha utamaduni wetu husaidia pia tumbo yangu katika kusaga vyakula mbali mbali na kusafisha na mirahisi pia kupatikana pia inalisha bora na ufa kuliwa na familia pamoja.

Kinacho nifanya mimi ni furahi sana ni kuweza kufanikisha malengo niliyo ya panga hapa awali kuona maendeleo pia katika maisha yangu na kusaidia pia wengine waeze kuwa na maendeleo katika maisha yao Napata furaha ni kiwa na familia, ni kiwa na marafiki, ni kifanya mazoezi kushukuru mwili wangu kusikiliza muziki na upenda na kuwa na amani kia kili.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kwa kuoga maji ya vugu-vugu, pia mimi husikiliza mziki tulivu, nafanya pia mazoezi mepesi au kupumua kwa kina pale ninapofanya yoga. Pia mimi hupenda kukaa kimia, kula chakula kizuri na kulala mapema ili kurajesha nguvu yangu.

Ninapata marafiki wapya kwa kuwasiliana kwa heshima, kusikiliza wengine na kushiriki shuguli za pamoja kama masomo, kazi au michezo. Pia mimi hujitambulisha kwa ujasiri, kuwa mkweli, kusaidia inapowezekana na kudumisha mawasiliano ili kujenga urafiki wa kudumu.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu, mahusiano haya yalijengwa juu ya heshima, mawasiliano na kuelewana. Nawathamini kwa ushauri wao na msaada wanaonipa, pia mimi hujitahidi kusikiliza, kuwajali na kushirikiana nao katika maamuzi muhimu sana katika maisha hii.

Miminasherehekea mwaka mpya kwa kutafakari mwaka uliopita, kuwekama lengo mapya na pia kushukuru kwa mafanikio yote nilio ya pata. Mimi hutumia muda na familia na wama rafiki, sisi hula vyakula kwa pamoja, tunasikiliza muziki na kuomba baraka na muongozo kwa mwaka unaokuja.

Ninajitunza kwa kuakikisha kuwa nakula ya chakula chenye lishe nafanya mazoezi mara kwa mara kushukuru muli wangu na lala kwa kutosha Pia mimi hujitenga na msongo wa mawazo kwa kupumzika, kusikiliza mziki, kuomba dua sana kwa mungu na kutafakari Inakudumisha pia mahusiano mazuri kwa afya ya mwili na akili.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa nguo zinazofunika mwili navaa kofia navaa pia miwani ya jua. Pia mimi hutumia mafutia kujikinga na jua sunscreen kukaa kwenye kivuli wakati jua iko kali na pia kunywa maji ya kutosha ili kuekupuka kiu na kupoteza nguvu mwilini. Hivi ndivyo ninavyojikinga na jua kali.

Zawadi nzuri niliyopewa ni kitabu cha kipekee, kitabu kilicho na maana kubwa kwangu, kilinifunza, kuniburudisha na kuniacha nikifikiria mambo mapya. Pia zawadi hiyo ilinionesha upendo na kufikiriwa kwa mtu anayenipa, ikaniwazia furaha sana na shukrani tele.

Ninasaidia jamii yangu kwakushiriki shuguli za kijamii kutuwa msaada pali inapo hitajika na kushirikiana na wengine kutatua changamoto mbali mbali. Pia mimi huchangia kukushiriki marifa kuhamasisha vijana na kukuza madili mema ya nayojenga mshikamano na maendeleo katika jamii.

Napenda kutumia muda na familia yangu vizuri, tunakula pamoja, tunazungumuza na kushirikiana katika shughuli za kila siku. Pia mimi hufurahia kutazama filamu, kutembelea ndugu na kusaidia na kazi za nyumbani. Jambo linaloimarisha upendo, umoja na pia maelewano.

Ndio, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya na hunifunza pia tamaduni tofauti. Kuonja ladha mpya, hunifanya nifurahie chakula zaidi, inanipanua pia mtazamo wangu na pia kuthamini ubunifu katika mapishi kutoka maeneo mbalimbali.

Ninawakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwapa mwongozo kuwasiliana kwa heshima na kuwashirikisha pia katika shughuli za timu. Pia mimi huwapa motisha kwa kuwajulisha taratibu na utamaduni wa kazi na kuhakikisha wanahisi kukaribishwa na kuwa sehemu ya familia ya kazi kwa urahisi.

Napokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa makini na kwa moyo wazi. Mimi naheshimu maoni yao na ya thamini bila kuchukulia kibinafsi na na ya tumia kuboresha utendaji wangu. Pia mimi huuliza maswali ili kupata ufafanuzi pale ina pohi itajika ili kuelewa vyema na kujifunza kutoka kwa maoni yao.

Ndiyo nahifadhi vitu vya dhamani kama nyaraka muhimu, simu, fedha na kumbukumbu binafsi navilinda kwa uangalifu ili visiharibike au kupotea kwani vina umuhimu mkubwa katika maisha yangu na hunisaidia kuhakikisha usalama na utulivu wa kila siku.

Muziki ninaosikiza mara nyingi ni ule wa midundo ambayo ni ya utulivu na pia inayonifunza maadili kunipa motisha kama muziki wakifoklo, chill au wa kuhamasisha. Hunisaidia kupumzika, kuzingatia kazi na pia kuongeza furaha na nguvu wakati wa kufanya shughuli za kila siku.

Ninapenda kuenda madukani siku za wikendi, pia napenda kuenda wakati wa asubuhi na mapema kwa sababu kuna utilivu, huduma unaweza pata ya haraka na bidhaa pia huwa bado ni mpya. Wakati huo hunirahisishia kuchagua ninachohitaji bila msongamano hivyo kuokoa muda na kuepuka usumbufu.

Mchezaji bora katika mpira wa kikapu kwa mtozamo wangu ni mtu anayechangia kwa timu, anastadi za kushambulia na kujilinda na huonyesha nidhamu na uongozi uwanjani. Hupendeza kushuhudia mcheza jibu mwenye mbinu, kasi na akili ya kucheza kikamilifu bila kujali umarufu wakibinafsi. Mchezaji bora ni yuri.

Ninashugulikia muda kazini kwa kupanga kazi kwa kipa umbele, kuweka ratiba ya uwazi na pia nagawa muda kwa shughuli muhimu kwanza. Pia mimi hutumia mbinu za kupunguza usumbufu kufanya mapumziko yawe madogo ili kudumisha umakini na kuangalia maendeleo mara kwa mara ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati wake.

Ninapenda kutembea sehemu ambazo zina utulivu maalum, sehemu kama bustani, ufukwe wa bahari, au barabara pia zenye miti. Kutembea mahali kama huku kuna nipa utulivu wa akili, kuna nisaidia pia kuweza kufikiria vizuri na kunipa pia nafasi ya kufurahia mazingira na hewa safi.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni blue kwa sababu inanifanya njisikie utulivu na amani. Rangi hii naweza kuyiona kwa bahari na pia naweza kuyiona kwenye mawingu. Pia inanikumbusha anga safi na maji ikitowa hisia za utulivu fikra kwa kina na pia kuongeza hisia nzuri za furaha na utabiti.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa vifaa vyangu muhimu kama simu na kompyuta. Hii hunisaidia kuweza kulinda taarifa yangu binafsi, kuzuia upatikanaji usioidhinishwa na pia kuhakikisha usalama wa data zangu kwa urahisi na uharaka unaofa.

Mara nyingi asubuhi mimi hula vyakula vyenye viru tubishi kama mayai mkate au uji wanafaka. Hii unipa nguvu za kuweza kuanza siku yangu kuimarisha umakini na kudumisha afya ya mwili mwanzoni mwasiku. Pia napenda kunywa chai au pia maji ya kutosha.

Mimi napenda kuenda sinema mara kama mbili ama mara tatu kwa mwaka. Hii inanisaidia kupumzika na pia niweze kujumuika na marafiki au ufamilia. Sinema hutupa burudani, hutusaidia pia kupumzika na kufurahia hadithi na picha nzuri kwenye skrini kubwa.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni ile yenye hadithi za kuvutia wa husika wa kusisimua na ujumbe wa kimadili au maisha. Hunifundisha, kuniburudisha na pia kunichochea fikra. Pia hupendeza kuangalia filamu zinazo changanya hisia, mshangao na pia burudani kwa wakati mmoja.

Ninaandika ripoti za kazi kwa kufuata muundo wa kazi, kuanza na kichwa na tarehe, kisha kueleza malengo ya kazi, hatua zilizofanywa, matokeo yaliopatikana, chakamoto zilizokutana nazo na pia mapendekezo, pia nahakikisha lugha ni rahisi, maelezo ni sahihi, na pia natumia michoro na jedwali pale inavyofaa kwa ufafanuzi zaidi.

Ninahisi tathmini za kazi ni muhimu kwa kujua maendeleo yangu kuona nguvu na mapungufu na pia kuweza kuboresha utendaji. Huzaa hisia mchanganyiko ikiwa ni changamoto wakati kuna makosa lakini pia nifaraja na motisha pale unapopata pongezi au matokeo chanya.

Ndiyo, ninapenda sana asali. Napenda asali kwa sababu ni tamu na ni asili, yenye ladha nzuri na yenye faida ya kiafya. Husaidia kuongeza nguvu mwilini, kuimarisha kinga na pia kuifanya chakula kuwa cha ladha zaidi. Huku pia ikiwa rahisi kutumia na kupatikana pia kwa urahisi.